Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivyo na afya sana. Naomba nianze kula matunda na boga zaidi. Nikunywe maji mengi kila siku. Sikunywi ya kutosha. Daktali alisema, maji ni muhimu sana kwa mwili. Ninahitaji pia kupunguza chumbi na sukali. Nina tabia ya kula chakula cha usiku. Hiyo sio mzuri. Nadhani nitawacha hiyo. Nielekee kulala mapema. Afya ni mali. Lazima nijitunze vizuri. Nitaanza, sitasubuli kesho. Mwili wangu utanishukulu, baadaye.